Ningependa kuitembele nchi ya Japani kwa sababu inajulikana kwa maendeleo ya kiteknolojia, utamaduni, wa kipekee na nidhamu ya watu wake. Nimewahi kusikia kuwa Japani ina mchanganyiko mzuri wa majengo ya kisasa na tamaduni za kale kama mahekalu na sherehe za kitamaduni. Ningependa kuona miji mikubwa kama Tokyo, kuonja chakula chao cha asa cha asili na kushuhudia maisha ya kila siku ya watu wao. Napofikiri kuhusu safari hiyo, nahisi furaha na msisimuko mkubwa kwa sababu naamini takua uzoefu wa kujifunza na kufungua mawazo yangu kuhusu dunia.